Ninapenda kukaa mahali ambapo pako kimya kwa sababu utumia muda mwingi kufanya tafakari ya mambo yangu yanayonizunguka pia mahali ya mbapo pako kimya huwa napatumia kwa ajili ya kufanya shughuli zangu inaweza kuwa shughuli binafsi au shughuli za watu wengine ambao wameomba niwasaidie hivyo, mahali ya mbapo pako kimya panakuwa panautulivu mkubwa.